Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini chenye mpangilio vizuri. Kuta zake zinarangi ya samawati iliopauka, ambayo hunipa utulivu, ninapokuwa nimechoka. Kitanda changu ni cha wastani, chenye ngodoro laini na mito miwili, nakina niridhisha sana, hasa, baada ya siku ndefu ya kazi. Kutoka dirishani, naweza kuona miti ya jirani, na barabara ndogo inayopita karibu na nyumba yetu.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale ya kurekodi sauti kwa kutumia voice AI. Mafunzo haya yalinifundisha jinsi ya kuunda majibu ya kihisia, ya kweli na yenye mtiririko mzuri kwa lugha ya kiingereza na kiswaili. Pia nilijifunza mbinu za kupanga kazi, kudhibiti muda wa kurekodi na kuhakikisha majibu ya nakidhi mahitaji ya jukwaa.